Dharura, dharura ni kile kitu kinachotokea pasipo kutarajia na kinahitaji msaada wa haraka kwa hiyo dharura inafanya inapotokea unakuwa ushajiandaa kiakili kuwa unaweza ukakuzuia katika yao dharura kwa haraka zaidi.

Asali, asali ni kitu gani? Asali ni kimiminika kinachotengenezwa na wadudu wanaoitwa nyuki. Kwa hiyo asali inapotengenezwa inakuwa ina ladha. Kwa hiyo kila mmoja angeweza kuonja asali. Asali ni tamu hasa inapokuwa asali asilia.

Ripoti za kazi, ripoti za kazi ninaziandaa kwa kukusanya taarifa mbalimbali ambazo zimepatikana toka muda ambao unatakiwa ukusanye hizo taarifa, kwa mfano taarifa za kila siku, kuelekea kwenye kukusanya juu ya hizo taarifa.